Changamoto gani unakutana nazo kazini? Leo ningependa kuzungumzia changamoto ni nazo kutana nazo kazini. Kila sehemu ya kazi huwa na changamoto zake. Na changamoto hizi huwa dhiri utendaji wa mfanyi kazi kwa namna moja au nyingine. Changamoto ya kwanza ni na yokutana nayo ni huhaba wa rasili mali. Mara nyingi tunakosa vifaa vya kutosha kama kompyuta, vitendea kazi na au hata vifaa vya ofisini. Hii husababisha kazi kuchelewa kufanyika au kufanyika kwa kiwango cha chini. Mfanyi kazi anaweza kuwa na uwezo na bidii lakini bila rasilimali inakuwa ngumu kufanikisha malengo. Changamoto ya pili ni mzigo mkubwa wa kazi. Wakati mwingine kazi huwa nyingi kuliko idadi ya wafanya kazi waliopo, hii usababisha uchovu, msongo wa mawazo na wakati mwingine kupunguza ufanisi kazini. Mfanya kazi anapofanya kazi nyingi bila mapumziko ya kutosha, ubora wakazi kupungua. Changamoto nyingine ni ukosefu wa motisha na hamasa kazini. Katika baadhi ya mazingira ya kazi, juhudi za wafanya kazi hazitambuliwi. Kukosa kutambuliwa au kuthaminiwa kuna punguza morali ya kufanya kazi kwa bidii. Motisha kama pongezi, mafunzo na hata kupandishwa cheo usaidia kwa kuboresha utendaji. Pia kuna changamoto ya mawasiliano duni kazini. Wakati maelekezo hayako wazi au taarifa hazipitishwi kwa wakati utokea mkanganyiko. Mawasiliano duni husababisha makosa kazini, migogoro kati ya wafanya kazi na kuchelewesha kazi. Changamoto nyingine ni migogoro kati ya wafanya kazi au kati ya wafanya kazi na viongozi. Migogoro inaweza kusababishwa na tofauti za maoni, tabia au ukosefu au ushirikiano. Migogoro ikikosa kushugulikiwa mapema huadhiri mazingira ya kazi na kushusha ari ya kufanya kazi. Vile vile, mabadiliko ya mara kwa mara kazini ni changamoto. Mabadiliko kama sera mpya, teknolojia mpya au mbinu mpya kwa kazi huwalazimu wafanya kazi kujifunza upya bila mafunzo ya kutosha, mabadiliko haya huleta hofu na upinzani miongoni mwa wafanya kazi changamoto ya mwisho ningependa kutaja ni usawa kati ya kazi na maisha of binafsi Wakati kazi inachukua muda mwingi, mfanya kazi hukosa muda wakupumzika au kushugulikia familia. Hali hii uadhiri afya ya mwili na akili na hatimaye utendaji kazini. Kwa jumla, changamoto kazini ni jambo la kawaida. Lakini zinaweza kudhibitiwa kupitia mawasiliano mazuri, ushirikiano, motisha kwa wafanya kazi na mipango mizuri ya kazi. Endapo, changamoto hizi zitashugulikiwa ipasavyo, mazingira ya kazi yatakuwa bora na uzalishaji utaongezeka.